Wakati mwingi mimi nikisafiri hutumia basi kila siku. Lakini nikikosa muda, au nikue nilichelewa na nataka usafiri wa haraka natumia pikipiki. Kwa pikipiki ni haraka, rahisi na ufanya nifike mahali ninapoenda haraka bila changamoto.

Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine kulingana na hali. Mara nyingi napokea kwa njia chanya, lakini napokea pia maoni hasi pale yanapokuwa ya kujenga. Kila maoni ni fursa ya kujifunza na kujiboresha zaidi kulingana na hali ilivyo.

Chumba changu si kikubwa sana na pia si kidogo. Kuta zake ni za rangi nyeupe. Kitanda changu ni kikubwa na kinarithisha sana. Kutoka dirishani naweza kuona miti na barabara. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani mwangu ni mapambo. Niliyoweka.

Ninapoanza kazi, kwanza na mshukuru mola kwa kunipa kazi, alafu napanga ratiba yangu ya siku na kuangalia mambo muhimu ya kufanya. Hii ufanya nijiandae kikamilifu, nipange kipaumbele cha kazi na kuhakikisha kila jambo linapita kwa mpangilio vizuri.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki nikiwa shuleni sekondari. Ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana, nilicheka kuimba kwa moja na marafiki na kufurahia umuziki kwa karibu na wana muziki. Tamasha hilo liliweka kumbukumbu nzuri ya furaha na burudani ya ujana wangu.